Chakula nacho kula na kina nipa nguvu siku mzima ni mayai, kila ninapoamka kiamshakinywa lazima kiwe mayai na kina nipa nguvu siku mzima na sita hisi njaa siku mzima na ni chakula yenye afya, chakula ya kukusaidia mwili na ina proteni ambayo pia inasaidia mwili kukua.